Kila asubuhi ninapoamka, jambo la kwanza ninalofanya nikiamka na kupata nguvu za siku mpya. Baada ya hapo mara nyingi mimi hufanya kazi kidogo au kupanga mipango ya siku. Ili siku yangu iweze kuwa nzuri. Pia mimi hujitunza kwa kunywa maji au chai moto na kufanya mazoezi madogo madogo mara nyingine. Baada ya hapo ninangalia ujumbe au taarifa muhimu ili kuanza siku nikiwa tayari. Kwa ujumla kila asubuhi ni muda wa kujipanga kuimarisha mwili na akili na kuwanza siku kwa utulivu na umakini.

Ningependa sana kukuwa na ujuzi wa kuendesha ndege. Jinsi ujuzi huu ni muhimu kwako. Ki pale nilipokuwa mdogo sana. Nilipenda sana kuwa rubani. Nikapata pesa sahizi. Naweza kutafuta leseni ya kuwa na ujuzi wa kuendesha ndege. Je, umeshawahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali bado, sijajifunza ujuzi huu hapo awali. Lakini ningependa kujifunza siku za usoni. Kupendela kueleza ni jinsi utakavyo ujifunza. Amm, nitakwenda shule. Nitajisajilisha kwenye shule ya urubani na niweze kusoma kwa labda kwa miaka mbili ama tatu. Unahisi ni wakati gani mzuri wakuanza? Wakati mzuri wakuanza ni wakati wote tu ninapopata pesa za kuanza kujifunza ujuzi ule.

Napendelea chakula chenye aladha ya langa ya tangawizi hivi, ama pilau, ukiwa imeekwa pilau mzuri, kuna aina ya pilau, ambayo pilau masala, nathani ni pilau masala, ambayo ikiekwa kwenye chakula ama mchele, chakula kinaonja kitamu sana. Napendelea latha hiyo kwa hivyo ni kukua inanikumbusha nyumbani. Pale ambapo ulikuwa pika na familia na marafiki. Nilipenda sana ule umoja. Umoja wakuja pamoja na kula pamoja. Napia inanikumbusha inanipa latha. Inanipa hamu ya kula na inanipa msisimko tu unao nikubusha nyumbani pale mama alikokuwa kuwa akipika.